Mji ambao ningependa kutembea ni Tokyo Japan hebu imagine mtaa yenye imechangamuka kushinda kila mahali umewahiona ambapo teknolojia imeruka stage. Na taa za neon zinang'ara kila kona kama movie ya science fiction. Mimi kama mzee hupenda vitu zimeenda shule Tokyo ni kama paradiso kwa sababu kila kitu kimepangwa na nidhamu ya hali ya juu.

Manzee, nishawaidunda kwenye tamasha kadhaa hapa Nairobi na vibe ilikuwa juu sana. Hakuna kitu inabamba kama kusimama katikati ya crowd, vumbi ikitimuliwa huku bass ya ngoma inagonga hadi kwa kifua. Nakumbuka kuna time nilienda tamasha fulani hivi mtaa wasee walikuwa wamejitokeza kwa wingi, wasani wakadondosha, mahit, baada ya mahit.

Kumbukumbu wenye inanigusa zaidi ni zile time za funky ama drama festivals. Hiyo ndio ilikuwa time ya kutoka shule. Kuvaa zile nguo zangu za home zenye nilikuwa nimezificha kwa sanduku na kuenda shule ingine kuchangamana. Ile vibe ya kupanda basi la shule huku wasee wanapiga kelele kuimba machant na kurusha mistari kwa machali ama mamanzi wa shule. Zingine ilikuwa ni hatari sana.

Manze, mi upenda samaki sana. Hakuna kitu inabamba kama kuketi maali pako kando ya barabara au huko kisumu Dunga Beach. Kisha unaletewa tilapia kubwa, imekua deep fried ikakauka vizuri. Kando kukiwa na kachumbari moto na ugali wa wimbi. Ile latha ya nyama ya samaki ikiwa tamu na laini. Alafu unamalizia na kured hizo mifupa hadi zibaki nyeupe. Manze hio kitu hukuanga fiti sana.

Kusema ukweli, mimi upenda kusafiri na GPS mda wote. Unajua nairobi yetu hapa, kusema utumie ramani ya karatasi, utajipata umepotea katikati ya kichaka au umengia kwa mtaa yenye, haina hata njia ya kutokea. GPS ni mokozi sana. Inakubashiri, kama kuna jam mbele, inakwambia uchepuke, upitie, njia, zapanya, na hata inakuchorea mchongo wa dakika ngapi mwebaki nazo kabla ufike maali unaenda.

Majirani ni watu muhimu sana mtaani. Na mimi nimejitahidi kuwajua kiasi. Unajua maisha ya Nairobi saa zingine. Kila msee hujifungia kwa hao yake. Lakini mimi huona ni fiti angalau kujua nani anakaa mlango inayofuata.

Mimi upenda kusimamia show. Unajua ile feeling ya kuwa na mchongo mzima kwa mikono yako kupanga rada vile zitashika na kuakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Inanibamba sana kuona vision fulani ikitimia kwa sababu niliweka juhudi na kuelekeza wasee vizuri.

Manze, dharura ikitokea, mimi huku nacheza kama mimi. Hakuna kupanic. Kitu ya kwanza mimi ufanya ni kushusha pumzi kwanza, ndiyo nisichanganyikiwe. Unajua ukipanic hapo, ndiyo utafanya makosa za kijinga. Mimi huangalia ile isue yenye inachoma zaidi, ile yenye nyumba inawaka moto, nishughulikie hiyo kwanza kabisa.

Mimi huwa na mipango madhubuti. Kitu ya kwanza mimi hufanya asubuhi na mapema ni kuchora to-do list fiti. Naanza na zile kazi nzito zenye zinadai akili iwe imechangamka kabisa. Kabla lunch iingie na ile ladha ya chakula inilete usingizi.

Nataka nifike mahali ambapo nikipiga randa zangu naacha legacy fulani hivi ya nguvu. Iwe ni kwa kampuni ama kwa biashara zangu mwenyewe. Nataka nikuwe mse amejijenga kitalanta na kimaisha kiasi kwamba naweza kusaidia home na pia nikuwe na ile freedom ya kuzunguka dunia bila stress za mkono kuenda kwa kinywa.

Rangi yangu ya kupendezwa ni bluu, lakini si bluu yoyote tu. Ile bluu nzito inakaa imetulia na ina heshima fulani hivi. Unajua kwa nini? Bluu inanikumbusha bahari ama anga wakati hakuna mawingu. Vitu zenye hazina mwisho na ziko na amani ya ajabu. Pia bluu ni rangi ya uaminifu na akili.

Manzee, mi hupenda kuoga na maji moto. Yaani, staki ile mchezo wa majibaridi, haswa ile ya asubuhi na mapema. Hebu imagine, kule ukungu wa mwezi wa saba halafu useme uingie kwa bafu ukaushe mwili na maji baridi. Hiyo ni kama kujitafutia balaa ya bure.

Kuhakikisha kazi imekamilika kwa wakati, mchongo wenye unadai nidhamu ya hatari. La sivyo, utajipata unakimbizana na deadline, saa sita ya usiku. Kitu kwanza, mimi hufanya ni kuvunjavunja hiyo kazi iwe vipande vidogo vidogo. Unajua, kazi ikiwa kubwa inatisha, lakini ukiigawanya kuwa task ndogondogo, unazimaliza moja baada ya ingine bila stress.

Mimi ni mfuasi sugu wa wasee wenye wako na bidii hatari na talanta yenye haina mjadala. Kwanza kabisa, siwezi kosa kumtaja Eliud Kipchoge. Huyo msee ni legend wa mtaa yetu. Vile anavyo sema, no human is limited. Yananipa morali sana. Kumwona akivunja rekodi za marathon duniani huku akiwa ametulia na nidhamu ya juu. Manze hiyo ni inspiration tosha kuwa ukiweka akili kwa kitu utatoboa.

Kupanga kazi kwangu ni kama kuchora ramani ya vita. Bila mpango, utajipata unazunguka roundabouts bila kufika popote. Kitu ya kwanza mimi hufanya asubuhi na mapema ni kuitisha to do list yangu. Mimi huandika kila kitu kinadaiwa kufanyiwa kuanzia zile issue ndogo, hadi zile kubwa kubwa, zenye zinadai akili mingi.

Mimi hununua vitu kwa kutumia simu, muda wote. Yaani tangu mambo ya Mpesa na apps za shopping ziingie, kubeba wallet nene imekuwa ni stori ya kale. Kwanza, ile urahisi wa kuketi tu kwa kochi, unacheki vitu unadai kwa Jumia ama Instagram. Unapiga kile kichache, unalipa na Mpesa na baada ya siku mbili, msee wa nduthi anagonga gate yako. Manze hiyo ni, raha sana.

Mimi utumia muda wangu mwingi sana mtandaoni. Karibu saa sita hadi nane kwa siku. Unajua kazi yangu yote na maisha yangu mengi yamefunga huku kwenye net. Kwanzia asubui nikiamuka, kitu ya kwanza ni kucheki maimail, kusoma abari za hivi punde na kuona nini kinatrend huko X au Twitter au LinkedIn ndio nisipitwe na wakati.

Manze, nimeshiriki sana, unajua maisha yenyewe ni kama mashindano fulani hivi ya kila siku. Lakini, nikikumbuka enzi za shule, nilikua mstari wa mbele kwenye mashindano ya drama na debate. Na kumbuka ile presha kusimama mbele ya watu. Moyo unadunda alafu, unadai kurusha mistari kali ama hoja zenye zitafanya majaji wakukubali.

Mausiano yangu na wazee wangu ni ya heshima na shukrani tele. Unajua mimi huona wazee kama ile mzizi yenye imenifanya nikue hivi nilivyo leo. Bila maelekezo yao na zile disipline za kizamani nisingekuwa na huu msimamo niko nao saa hivi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu aliebora na kiongozi mwenye ushawishi mkubwa katika sekta hii. Sitaki tu kuwa mzee anaye kuja job, anapiga randa zake, kisha anaenda home. Nataka ni kuwa yule mzee ambaye ametengeneza mifumo au ametoa huduma ambazo zimesaidia mamilioni ya wazee kurahisisha mambo yao.

Mimi hupenda kununua vifaa vya kisasa vya teknolojia na gadgets. Napenda sana kununua laptop kali, simu za kisasa na earphones zenye ubora wa juu. Kwa sababu hivi ndivyo vyombo vya kazi vinavyonisaidia kupiga rada zangu kwa ufanisi na kubaki nimeunganishwa na ulimwengu.

Wasilisho kwangu huwa ni mchanganyiko wa msisimko na kile kikaidi fulani cha neva. Lakini kwa jumla mimi huona kama nafasi ya dhahabu ya kuonyesha cheche zangu. Kabla ya kuanza ni lazima nihisi zile butterflies tumboni. Ile presha kidogo ya kutaka kila kitu kiende poa lakini hiyo ndiyo hunisukuma kujiandaa vilivyo.

Manze, wakati wa furaa imetanda na mambo ya menyoka, mimi hupenda kuisherekea kwa njia inayo fanya roo itulie na mwili upate burudani kamili. Kitu cha kwanza kabisa ni kujizungusha na watu wangu wa nguvu. Wale washikaji wenye vibes zao siko juu na wanaweza kucheka hata mambo ya kijinga. Pia mimi ni msee wa mziki na densi. Furaa ikizidi, mimi uwasha system yangu na kueka zile ngoma za kuchangamusha. Iwe ni Afrobeat, amapiano au gengeton kali.

Manzee, nikicheki TV, mimi ni msee ambayo hufuata mifereji inayo changanya, maarifa, habari na burudani ya kiwango cha juu. Kwanza kabisa, siwezi kosa kufuata National Geographic. Kuna vile, zile hadithi za wanyama, mazingira na uvumbuzi wa kisayansi hunituliza akili na kunifanya, nione ulimwengu ni mkubwa na wa ajabu sana. Pia upande wa habari na mambo yanayojiri duniani, mimi hupenda kutegea CNN au BBC World News.

Manze, kuiainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni sana yenye inahitaji msimamo mkali. La si hivyo, kazi itakumeza uishie kuwa kama robot. Mimi niko na sheria moja ku, kazi isivuke mipaka yake. Nikitoka ofisini au nikifunga laptop jioni, mimi ujaribu kabisa kuwacha mambo ya job hapo hapo.

Nikicheki hili shirika langu, kitu cha kwanza kinacho nibamba ni vibe ya ushirikiano na ubunifu uliyoko hapa. Unajua, hakuna kitu kina nibamba kama kufanya kazi mahali ambapo kila msee kwanzia boss. Hadi yule msee wa randa za chini, anapewa nafasi ya kutoa mawazo yake na kusikilizwa.

Ndiyo, mimi utumia video kwa mawasiliano, yangu ya kila siku. Sikuizi, badala ya kuandika maibel marefu yenye ya naweza kuchosha msee, mimi upendelea kupiga video call au kutumia kavi senti fupi fupi vya video. Kuna vile kuona uso wa msee, ishara za mikono na kusikia sauti yake inafanya mawasiliano ya kue na life na kueleweka haraka zaidi.

Mafanikio ya kibinafsi ambayo mimi uthamini zaidi kazini siotu vio au mshaara mnono. Bali ni ile hatua ya mabadiliko ya kifikra na uwezo wakutatua matatizo makubwa. Kitu kinachonipa fahari sana ni wakati ni napo weza kugeuza wazo gumu kuwa kitu kinacho fanya kazi na kusaidia wasee mtaani.

Mimi hupenda mbwa. Kuanzia enzi na enzi. Unajua mbwa ana ile loyalty ya dhati, yani unaweza toka job ukiwa umechoka, umebeat na dunia imekusulubisha. Lakini ukifika tu kwa gate mbwa wako anakulaki kwa kuruka ruka na kutikisa mkia kana kwamba wewe ndiye shujaa mkuu duniani.

Kwa sasa, siishi mahali nilipo zaliwa, na hiyo nisehemu ya randa za maisha kunitupa huku na kule kutafuta riziki. Nilizaliwa na kukulia kule ushago, mahali ambapo hewa nisafi, majirani wote wanajua jina langu na maisha yalikuwa na utulivu wa ainayake. Lakini kama unavyojua, randa za kusaka elimu na baadae kazi zilinivuta kuingia mjini Nairobi.